Wakati stima inapotea nyumbani ghafla kitu ya kwanza tunajiuliza ni kipi kinachofanya stima ikapotea iwe ni mvua ama ni stima nguvu ya umeme yenyewe inapotea kisha tunatafta mbinu mbadala wa kuweza kuangalia ama kutumia huu wakati ambapo hakuna stima kisha tunaweza kuzungumuza moja mbili tatu ilikuweza ku kuskuma wakati mbele.